Wakati niliona base ball ikichezwa vizuri sana na naeza ikumbuka ni nilikuwa katika chuo cha upili ama chuo cha sekondari. Na nakumbuka wakati huo tulikuwa, mimi nilikuwa nasoma boarding boys na timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo ilikuwa inaitwa agorosare boys. Katika timu ya agorosare kulikuwa na kijana mmoja mrefu na ni jitu kweli kweli. Kijana huyu alikua anaweza kupiga mpira ule wa besiboli bila kutoa mguu ardhini. Yeye alikuwa amesimama lakini bila kuruka anaeza piga ule mpira sembuse na mtu mwenye ameruka. Kwa hivo huo wakati niliweza kushuhudia mechi ambao ulikuwa unastaili kuwa hata mechi wa kitaifa maanake mchuano ule ulikuwa wa nivute nikuvute kweli Ilikuwa ni kama mchezo wa kufa kupona na nilifurahia mechi ile maanake ilikuwa ya nguvu za juu zaidi vijana wa agorosare walijiandaa vizuri na vijana wetu wa bading boys pia walikuwa wamejiandaa vizuri, ila agorosare walishinda kwa maana walikuwa na majitu kweli kweli.

Napenda jukumu la uongozi nikiwa kazini. Manake inanipa fursa ya kueza kuyakamilisha yale mambo ninayo katika mafikira ambayo yamekua kama ndoto lakini sasa nina fursa ya kuongoza kikundi ili kuweza kuyakamilisha kwa pamoja. Jukumu hii tena inanipendeza sana manake inafanya nashirikisha watu pamoja watu wenye vipaji mbalimbali naeza unganisha vipaji zile ili kueza kukamilisha kazi ama jukumu moja ama lingine na ya mwisho napenda jukumu la uongozi Kwa maana inanipa fursa ya kueza pia Kujiaangaza kwa undani na kutafsiri ni nini haswa ama mkondo gani haswa nafaa ni niwe ninachukua wakati ninafanya ule uongozi.

Mara nyingi asubui napenda kukula mandazi ama wakati wengine nakula mkati. Lakini nikiangalia kwa usana ile kile ningependa kukula asubui ningependa kula maindi wa kuchemshwa. Ama chakula kama githeri, ama nikule nduma na viazi tamu. Vyakula hivi navipenda manake ni vyakula vya kienyeji na mimi nikilelewa, nimelelewa katika nyumba ambayo inapenda vyakula vya kienyeji sana Kwa hivyo asubui ningependa kuwiala haya vyakula vya kienyeji ili pia nizingatie mambo ya kiafya lakini pia manake hayo ndiyo mazoea na mara mingi nikikula mandazi na mkate uwa nayasindikiza kwa chai na najipata mara mingi napenda kukunywa chai ya turungi na ningependa pia kukunywa uji asubui Uji ule wenye umetengenezwa na unga wa mtama ama wa mhogo Uji hii huwa inapatia mtu nguvu ya kuendelea na siku yake vizuri na kueza kuyafanya yale kazi yote angeeza kuyafanya kwa nguvu ya kutosha Ukiangalia pande ya kiafya chakula cha asubui ama kiamsha kinywa Ndio chakula ambayo inafaa izingatiwe maqnani kabisa manake haifai kuwa chakula reja reja, haifai kuwa ni chakula ambayo aileti afya, ama chakula ambayo haitaleta nguvu. Na niki, hapo awali kidogo nimefanya na shirika ambayo ilikuwa inaongelea mambo ya kiafya, sana sana kuangalia kwa magonjwa yasio sambazika, ama kwa lugha ya kizungu, tunaeza sema Non Communicable Diseases Tulikuwa tunaangazia sana chakula cha asubui ni nini mtu anaeza kula asubui ili aweze kustahimili ama kubakisha ili hali ya afya ambao yenye akona ili kueza kuzuia magonjwa yasio ambukizana na asubui ukiangalia maisha ya watu wale wanakaa mjini Utapata mtu anapo toka asubui ni raisi sana aende bila kukula siku mzima manake shuguli za siku zina msomba na zina kosa kumpa ile fursa ya kutosha ya kueza kupata muda mwingine wa kukula ama mtu anapo toka tena utapata mwingine labda amefanya bajeti yake na kwa siku angependa tu kukula mara moja ama mara mbili Kwa hivyo chakula cha asubui ni ya muhimu sana uweze kula kitu kizito na kitu ambacho pia kitaleta afya mwilini ili uweze kuwa mwenye nguvu ya kutosha lakini pia mwenye afya buriani.

Kuna mafunzo mengi nimepitia nikiwa mtu mzima. Sanasana kwa haya mikutano ya kimashirika na mafunzo mbali mbali. Na wakati mingi unapenda, unapata, unaulizwa unapenda kujitambulisha vipi. Nini unapenda, nini haupendi. Kwa hivyo mara mingi mimi nimejitambulisha kwamba napenda kujifunza mambu mapya sana. Kulingana na hayo, nimekuwa nikizingatia ni njia zipi napenda kujifunza mambo na nimegundua kufanya utafiti sana sana katika mtandao na vitabu imenisaidia sana kujifunza mambo mengi mapya Kuna mavideo mengi yanayotokea kuhusu maudhui mbali mbali na naweza kuyatizama sana sana katika mtandao na majukwaa kama yale ya YouTube na naeza kuona ma-podcasts ama zile ma-video watu wameweka kuhusu maudhui mbali mbali. Naweza kuyatizama, kuyawaza, kuyafikiria na kuendelea kufanya utafiti zaidi kuyahusu hayo mambo ambayo yameongelewa. Kwa hivyo nikipata ushirikiano baina ya utafiti mbalimbali ambayo nimefanya naeza kuelewa kwamba ni jambo hili, linaeza kuwa ni jambo jipya ambalo limetiliwa na misingi kadhaa na ni jambo la kweli kimisingi ama kulingana na lile utafiti yenye nimefanya. Kwa hivyo, haya ni baadhi ya mbinu napenda kujifunza mambo mapya. Lakini sababu mara mingi nikifanya usanii, napenda kushirikiana na watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, watu wenye vyeo mbalimbali, watu wenye vipaji mbalimbali. Napenda pia kushiriki katika mazungumzo, mijadala, na hata kuweza tu kujifunza kwa kufanya ama kuiga yale mambo ambayo wanafanya na hii inasaidia sana katika nyanja ya usanii Maanake usanii ni nyanja ambayo iko hai inaendelea kuishi wakati inapotendwa na imenisaidia sana kuweza kufanya mambo kwa mikono yangu ama kwa vitendo na nimeweza kuelewa hii pia ni njia mzuri sana ya kujifunza mambo mapya.

Ndio, ninapenda kujaribu teknolojia mpia. Ukiangalia teknolojia jinsi imeendeleza maisha ya binadamu katika karne moja ama mbili zilizopita. Maisha ya binadamu imeendelea kwa kiwango kubwa sababu ya kutumia teknolojia. Ukiangalia katika nyanja zote za maisha, ukiangalia iwe afia, iwe ushirikiano, iwe mawasiliano, iwe burudani, teknolojia imechangia sana kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu yaendelea vizuri. Na hata ukiangalia sekta zile zinashikilia uchumi kama vile sekta za mainjinia, ujenzi, sekta za usafiri na kusafirisha bidhaa na hata sekta za makampuni zinazotengeneza bidhaa mbalimbali haya yote yameimarishwa vizuri sana kupitia njia ya teknolojia Kwa hivyo mimi napenda kupatana na kujielimisha na hata kujaribu mbinu mbalimbali za teknolojia ambazo zinachipuka Manake kila uchao siku hizi, unasikia kuna teknolojia mpia ambayo imechipuka na inaweza kufanya matumizi mbalimbali. Ukiangalia kwa sekta ya uwalimu, teknolojia imechangia sana kuwepo na mawasiliano, kuwepo na ujumbe na mambo mbalimbali katika sekta ya uwalimu ili kuweza kuhakikisha kwamba yale tunayojifunza ama tunayoyajua. Si kama mtu binafsi lakini kama ulimwengu mzima, hayo yote yanaenezwa kwa njia za teknolojia.

Napatana na changamoto mbalimbali kazini. Moja wapo ikiwamo njia za usafiri. Zile gari zinazonisafirisha kutoka nyumbani hadi kazini. Saa zingine utapata zina msongamano sana wakati wa aubuhi. Na wakati wa jioni pia ninapotoka kazini ninaporudi nyumbani. Kwa Kwa hivyo ninaposafiri changamoto kwanza ni gari za usafiri. Jambo la pili pia naweza kupata changamoto sana sana kulingana Hii ukiniuliza mimi naeza sema kulingana na mimi watu hawajachukulia nyanja usanii nchini kwetu kama nyanja ambayo ina hadhi ya juu kama nyanja zingine kama udaktari, uwakilishi, ualimu. Kwa hivyo utapata nyanja ya usanii haijapewa maanani na hii inaonekana kwa sababu serikali haijaeka mikakati mizuri ya kuweza ya kuyafunza mambo ya kisanii hata katika mashule zetu na hata kuyaendeleza kama sekta ya uajiri. Kwa hivyo utapata kazi za kisanii hazina mapato sawa ama usawazishaji wa njia za kufanya kazi kama nyanja zingine. Na hii inaleta changamoto manake wasanii wengi wanakufa moyo kwa haraka bila kuyafanya wangeweza kuyafanya yote kuchangia katika sekta ya usanii.